Unafanya nini kueka afya mzuri? Ok, for me, uwanga na make sure na eat healthy. Sikuli, hizi mapochopocho, sikuli hizi majunk foods. Uwangapia na avoidingi chipu. Hizi chipu za kupikwa na mafuta mingi. So, kwa mara mingi unapatanga tu nakula healthy food. Asubui, most of the time uwanga na avoid hizi ma smokey smokey nakulanga ndoma ama ngwashe. Ya alafu na make sure asubui, nimefanya exercise kidogo hata kama ni sit-ups, ama na skip kamba, ya kuavoidio kukua, maybe umekua obese, ya.

Je? Unapenda upepo au isi? Mi napenda upepo viasi kwa sababu kitu ya kwanza. Upepo itumisi stima, sikama isi inakuongezea mabils za stima. So upepo ni kitu natural. Upepo inakujanga na ok kama mali nakaa, nikisha toka kwa balkoni. Kunakuanga na upepo sana kwa sababu, uku nje kumeja miti. So, iyo miti i think inaletanga upepo. Ukiwa apa kwa balcony unafilingi una breathe fresh ya iyo upepo ya miti. Saa zingine inakuja na karufu ilete miti zimetoa tumaua inakujanga na karufu katumauwa. So unafili tu uko relax, unaenjoy, ya unafili tuko natural.